Nakaa hadi saa nne usiku, huu ndio muda ninao ona unafaa kati ya kupumzika na kuhakikisha napata usingizi wa kutosha. Kwanza nakaa hadi muda huo kwa sababu huwa nimemaliza shughuli nyingi za siku. Baada ya kazi au masomo hutumia muda mfupi kufanya mambo binafsi kama kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia kufika saa nne usiku nahisi mwili na akili vinahitaji kupumzika. Pili, kulala mapema hunisaidia kuamka mapema na nikiwa na nguvu. Ninapoenda kulala kabla sana ya kuchelewa. Ninaamka nikiwa na umakini mzuri na hamasa ya kuanza siku mpya. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi siku inayofuata. Hata hivyo, kuna nyakati chache ambapo nakaa hadi usiku sana. Hasa kama kuna kazi muhimu, masomo au hafla maalum. Lakini hilo si jambo la kila siku ninajitahidi kudumisha ratiba mzuri ya kulala. Zaidi ya hayo, kulala kwa wakati hunisaidia kulinda afya yangu. Usingizi wa kutosha hupunguza uchovu, msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Kwa ujumla nakaa hadi saa nne usiku kwa sababu nina inanipa usawa mzuri kati ya muda wa kufanya mambo na muda wa kupumzika.

Kipawa changu kikuu ni kuzingatia na kufikiria kwa haraka. Hii inanisaidia kuelewa haraka mambo mapya. Kusaidia wengine pale wanapo hitaji na kutatua matatizo kwa haraka. Kwanza kipawa hiki hufanya niwe mwanafunzi mzuri na mtu wa kujifunza mambo mapya. Napenda kujua jinsi vitu vina vyofanya kazi ama ni maswali ya shule au ujuzi wa kila siku kwa sababu ninaweza kuelewa haraka siwezi tu kujifunza haraka bali pia kuelewa kwa undani pili, kipawa hiki hufanya niwe msaada kwa wengine wakati rafiki au mwanafunzi mwingine anashindwa kuelewa jambo fulani ninaweza kuelezea kwa njia rahisi na ya kirahisi hii hufanya mazungumzo kuwa yenye manufaa na hunisaidia wote kuelewa kwa urahisi tatu, kipawa hiki pia hufanya niwe mutatua matatizo nikiangalia tatizo, ninaweza kuona suluhisho haraka na chaguo bora la kufanya hii si tu hufanya maisha yangu kuwa rahisi bali pia husaidia familia marafiki na timu yangu kufanikisha malengo kwa rahisi zaidi ya hayo, kipawa hiki, kina nisaidia kuwa mtu anayeji tegemea na mwenye ujaziri. Kwa sababu, ninaelewa haraka, siogopi, kujaribu mambo mapya au kushughulikia changamoto zizizo za kawaida. Hii hufanya niwe na uhakika na furaha katika maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla kipawa changu ni kuzilingatia na kufikiria haraka kufanya niwe wanafunzi mzuri, msaada kwa wengine, mutatua matatizo na mtu mwenye ujaziri kipawa hiki si tu kinanisaidia sasa bali pia ni msingi wa mafanikio yangu ya baadaye.

Kama ningepata nafasi, ningependa kurudi ujana kwa sababu kipindi hicho kilikuwa cha kujifunza, kucheka na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo bado zinanipa furaha hadi leo. Ujana ni wakati wa furaha, uhuru mdogo na mafunzo ya maisha ambayo hayapatiwi tena kwa urahisi baada ya kukua. Kwanza ningependa kurudi ujana ili kujifunza bila hofu wakati wa ujana kila kitu ni changamoto na shauku napenda kurudi katika kipindi hicho ili nifanye maamuzi sahihi zaidi lakini pia nijue jinsi ya kufurahia kila hatua bila kuogopa makosa hii ni nafasi ya kufanya mambo tofauti na kuboresha kile nilichojifunza. Pili, kurudi ujana ungekuwa fursa ya kufurahia urafiki na familia kwa undani zaidi. Napenda kukumbuka, kucheka na marafiki michezo tuliyokuwa tunacheza na wakati mzuri tuliyokuwa nao nyumbani. Kurudi ujana kungeweza kunipa nafasi ya kushirikiana zaidi na familia na marafiki na kushikilia kumbukumbu hizo kwa furaha kubwa zaidi. Tatu, ningependa kurudi ujana ili kujenga ndoto na ndoto za maisha mapema zaidi wakati wa ujana. Ndoto ziko wazi na tamaa kubwa ni kubwa. Kurudi ujana kungeweza kunisaidia kuwa makini zaidi katika kuchagua ndoto zangu. Kufanya maamuzi bora na kujua thamani ya kila hatua. Zaidi ya hayo kurudi ujana kungekuwa njia ya kujivunia furaha ndogondogo cheko, michezo, masomo na hata changamoto ndogondogo zinazokuwa kumbukumbu za furaha kurudi ujana kungeweza kunisaidia kuhishi kila siku kwa furaha na kudhamini kila wakati bila kusahau masomo masomo muhimu ya maisha. Kwa ujumla, ningependa kurudi ujana ili kufurahia maisha kwa urahisi, kujifunza bila hofu, kushikilia urafiki na familia na kujenga ndoto za maisha kwa hekima zaidi. Ujana ni kipawa cha maisha na kurudi katika kipindi hicho, kungeleta furaha, mafunzo na kumbukumbu ambazo haziwezi kupatikana tena kwa urahisi wakati umekua.